Kusema ukweli, napenda chakula chenye mafuta kidogo kuliko kile kisicho na mafuta kabisa. Chakula bila mafuta wakati mwingine huwa bland sana na haibambi. Mafuta huongeza ladha na kufanya chakula kiwe enjoyable zaidi. Especially kwa vitu kama nyama, viazi au mboga zikipikwa poa. Lakini pia si poa kupitisha kiasi juu afya nayo ni muhimu.

Kila mwezi naweka malengo kwa kukaa chini kwanza nione nilifanya nini mwezi uliopita na ni nini haikuenda poa. Hapo ndipo na jua naitaji kuongeza bidii. Kidogo, si poa kuingia mwezi mpya bila direction. Unaishia tu kusurvive Naandika malengo yangu kwa karatasi ya ama notes kwa simu yawe clear na realistic. Sio hati kujipea pressure bure. Pia, nagawanya malengo makubwa kuwa madogo madogo ili ya sionekane heavy sana. Kila wiki najicheck kama niko on track au nacheza Nikiona kuna kitu haifanyi kazi nabadilisha plan mapema.

Kazi za nyumbani ambazo mimi nazichukia ni zile zinazotumia time na energy nyingi. Like cleaning the full house au kusweep na kumop kila siku bila break. Hiyo inakuchosha kwa sababu, unapata uko na mambo mengine ya kufanya na sometimes inakua repetitive. Pia ironing ni story tofauti. Hii ni kitu ambacho kinachukua patience sana, na bado ikiwa hauko careful, nguo zinaweza kuchafuka au kuchomeka. Nimejua pia kuwa dusting na kupanga vitu kwenye shelves ni boring sana. Especially unapojua the next day itakuwa mesi tena.

Udhaifu kazini huwa ni challenge kidogo lakini ninajaribu kuihandle in a smart way. Kwanza, najua weaknesses zangu, for example, sometimes mimi huwa slow kuprioritize tasks au kushugulikia multiple things at once. Sijui hiyo inaweza kukustress lakini. So, strategy yangu ni kueka plan na break tasks into small chunks napanga time vizuri na sometimes huwa na checklist kwenye simu yangu au notebook. Pia, napenda kuask for help au feedback kutoka kwa colleagues au boss. Maana, constructive criticism inasaidia sana. Kidogo ukifanya fanya hivo, sense of belonging inanza kuingia na itaonyesha growth. Zaidi ya hayo najitahidi kujifunza skills mupia ili kuimprove areas ambazo zenye niko weak.

Kitu ninachopenda kuhusu shirika langu ni vibe mzima. Culture ya team ni freshman. Kila mtu anasupport mwenzake na hakuna kupresha sana. Lakini bado tunafanya kazi in a smart way na ninapenda vile communication ina flow. Unaweza kuexpress ideas zako freely bila kufill shy au judged. Pia, opportunities za growth ni mzuri. Bro, kuna training and mentoring every now and then. Inasaidia mtu kama mimi kulevel up skills zangu. Management pia iko flexible. Wanakuchukua serious unapokuwa na suggestions au feedback. Hii inafanya mtu ajihisi valued na motivated kucontribute zaidi.

Mimi hutumia muda mwingi sana kwa kweli. Ni kama masaa kadhaa ivi kwa siku pengine sita au zaidi ni kichat na kufanya kazi. Kimsingi natumia sana programu za kuchat na za kazi. Google search na Whatsapp ndo zimeshika usukani kwangu. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ndogo sana kama katorch hivi. Haikuwa na internet na screen haikuwa kubwa. Ilikuwa tu ya kupiga simu na kutuma messages. Simu imenisaidia sana kuungana na watu kirahisi kupata habari papo hapo na hata kufanya kazi popote ni lipo ni kama ofisi ndogo mfuko ni mwangu Sidhani kama ni na muda mzuri wakuizima kabisa Maana mimi ufanya kazi kwa muda wote Ila labda wakati wakulala ndo na iweka silent ili nisisumbuliwe.

Ushirikiano katika timu ni kitu cha muhimu sana. Kwa hivo, nahakikisha kila mtu anajihisi included, hakuna mtu anafeel ako left out, napenda kuencourage open communication, mtu aseme ideas zake bila kugopa kuhukumiwa, juu hapo ndio team inaanzia. Pia napenda kushare majukumu fairy si ati mtu mmoja abebeshwe kila kitu Tunapush each other tukiona mtu amekwama tunamsupport baadala ya kumblame Small checkups pia husaidia kuulizana uko poa ama umehit target yako hiyo ina build trust Ninapenda pia kucelebrate small wins hata kama ni kitu kidogo hiyo huongeza moral na hufanya timu ijihisi kama familia.

Ninafanya aina mbali mbali za mazoezi ili kuhakikisha afya yangu ya mwili na akili ikosawa. Kimsingi, mazoezi yangu hujumuisha cardio na strength training. Mimi hukimbia umbali mrefu kiasi. Kwa kawaida, mimi hukimbia kilomita tano hivi. Kama sehemu ya mazoezi yangu ya aerobics. Hii usaidia kuimarisha moyo na mapafu yangu. Pia, huwa naenda gym mara chache kwa wiki. Huko mimi hunyanyua vyuma na kutumia mashine mbalimbali kama vile treadmill au bicycle ilio simama ili kujenga misuli na nguvu Ninapenda kucheza mpira wa kikapu nikiwa na marafiki mwisho wa wiki tunacheza tu for fun na ni zoezi zuri na la kufurahisha Kwa kawaida mimi ufanya mazoezi angalau mara 4 kwa wiki Huwa napanga ratiba yangu ili nifanye mazoezi ya gym mara 3 na kukimbia au kucheza mara 1 Ninaepuka kufanya kazi kwa misuli ile ile siku mbili mfululizo ili kuruhusu mwili wangu kupumzika na kupona. Ninapenda kufanya mazoezi yangu asubui na mapema kabla ya kuanza shugulizangu za kila siku. Mazoezi ya asubui hunipa nguvu na hunisaidia kuanza siku kama nimechanga mka. Baada ya mazoezi mara nyingi mimi huisi uchovu kidogo lakini ninaridhika sana. Mwili wangu unakuwa umetoa jasho na ninahisia ya wepesi na nguvu mpya tayari kwa majukumu mengine ya siku.

Kuhusu kuboresha michakato ya kazi, kwanza naangalia kila step ya kazi na kuona ni step gani zinachukua time sana au zinachanganya. Hii ni kama kutengeneza plan ya workflow ili kila kitu kiende smooth. Pili, communication ni key. Ni nashare ideas na team kuona kila mtu anajua exactly responsibilities zake. Pia, natumia tools za tech kama apps, software au reminders zenye zinaweza kusaidia kuautomate baadhi ya tasks na kusave time. Pia, napenda kuweka priorities. Kufanya kazi zenye za muhimu kwanza na zingine baadae. Na pia, napenda kutrack progress ya kazi ili tuone tumefika wapi.

Mimi napendelea system ambayo ni simple na inafanya kazi fast. Kwa mfano, Android system ni freshi kwa sababu kuna flexibility ya customizing settings, installing apps za kila aina na unaweza adjust kila kitu kulingana na style yako. Pia, napenda interface iwe clear, icons ziwe readable na menus ziwe easy kufind. Hii inasaidia kusave time na hakuna stress unaposwitch kati ya apps. Battery life pia ni key, sitaki simu inaisha moto haraka na performance ya camera ni plus hasa kwa kushoot picture au videos.

Chakula changu ni pendacho ni ugali na samaki. Ninapenda kukila nyumbani au wakati nimeenda pwani. Kinaladha nzuri sana, hasa samaki ya akiwa amepikwa na viungo vingi. Ninakumbuka mara ya kwanza nikikula, nilikua mdogo sana. Mamangu alikuwa anapika samaki kila wakati. Mara mwisho nilikula ugali na samaki ilikuwa jana usiku kwa chakula cha jioni.

La hasha, mimi siishi kabisa mahali nilipozaliwa. Nilihama kitambo kwa sababu ya masomo na kazi. Na hiyo imekua normal sana siku hizi. Sometimes unahitaji kutoka bezi yako uone world, ujitaftie and you grow kama mtu both personally na professionally. Hatakama siko home kabisa, bado napenda kurudi mara kwa mara, kucheck on my family and friends. Home bado iko kwa roho man.

Mimi mchana normally napenda kukula wali na nyama au ugali na nyama. Hiyo ni kama default lunch yangu. Inanishibisha na inanipatia energy. Kuendelea na kazi au masomo inakua rahisi after such a lunch. Siku nyingine, napenda kuchange vibes na nakula kitu kama chapo na stew. Sometimes nikiwa busy sana napiga quick snack kama sandwich au ndizi ili nishughulikie mambo haraka. Lakini generally, ugali, wali na nyama ni king.

Mimi huwa najaribu kunywa maji lita mbili kwa siku. Si zaidi wala si chini sana. Asubui huwa napiga glasi moja wakati niko fresh. Kisha mid morning nakunywa glasi nyingine. Lunch nakuja tena napiga glasi moja au mbili. Na afternoon napiga kidogo kidogo ili nikue hydrated. Usiku pia nakunywa lakini si sana. So napiga glasi mbili before bed. Hii routine inanisaidia kustay hydrated. Na energy levels zinabaki kuwa juu.

Weekendi yangu huwa na mambo mengi sana na ninafurahia. Jumamosi ya subuhi, mimi huenda gym na kisha ninakuenda mahali fulani na marafiki kuchil, labda kwa bustani ama cozy place. Jioni, tunaweza kutoka kuenda kula chakula cha jioni nje. Jumapili, mimi usafisha nyumba na kujianda kwa wiki ijayo. Ninapenda kufanya mambo mengi weekendi ili kubadilisha mawazo yangu.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa experience poa sana. Nilivoluntia kwenye shughuli za kijamii kama kusaidia watu wakati wa outreach na pia kusaidia kupanga events za jamii. Ilikuwa si kuhusu pesa, ilikuwa ni kuhusu kutoa time na effort kusaidia wengine. Kitu nilipenda ni vile nilimeet watu tofauti, nikalearn some life skills na nikajua challenges za wengine. Inakufungua macho, unaanza kuthamini vitu vidogo. Pia team work ilikuwa muhimu sana, kila mtu alikuwa anachangia kidogo kidogo, hadi kazi ikaisha.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Lion King. Ni katuni aka Animation na pia ni drama kidogo. Ninaipenda kwa sababu inanifundisha masomo muhimu, kuhusu, uwajibikaji na ujasiri. Ninakumbuka mara ya kwanza niliona nikiwa mtoto mdogo sana. Ilikuwa kwenye televisheni nyumbani na familia yangu. Ninahisi furaha na huzuni ninapotazama filamu hii. Ningependa kuiona tena wakati wowote ninapojisikia.

Mimi napendelea chai kuliko kahawa. Chai inafanya asubu yangu iwe fresh na ina vibe ya comfort. Sipendi ile super strong. Napenda iwe sweet na inye inafanya senses zangu zifurahie kidogo. Pia chai ni easy kupea na snacks kama biscuits na napenda kuikunywa na cookies. Kahawa pia ni poor kwa energy lakini bro. Kwa chill mornings, chai ndio namba one.

Maranyingi, napenda kucheza na marafiki zangu wa karibu. Wanafanya michezo iwe ya furaha na ya burudani zaidi. Tunapocheza pamoja, kuna urafiki mzuri, tunashirikiana na kucheka sana. Wakati mwingine pia napenda kucheza na ndugu zangu. Hasa wakati wa wikendi au likizo. Kwa sababu inakuwa rahisi kuungana na kufurahia muda wa pamoja. Kwa ujumla, napenda kucheza na watu ambao wananifanya nijihisi vizuri na kwenye roho ya kushirikiana.

Kuhusu wasilisho, mimi najihisi mchanganyiko kidogo, lakini mimi huwa positive. Mara nyingine nasikia niko nervous kidogo hasa kama ni mbele ya watu wengi, lakini pia ni fursa nzuri ya kuonyeshe uwezo wangu na mawazo yangu. Napenda wakati najiandaa vizuri, nikawa na pointi zenye ziko logic na za kueleweka. Hiyo inanisaidia kupunguza stress. Pia baada ya kumaliza wasilisho, najihisi motivated na confident zaidi.

Kwanza, ninajaribu kuelewa tatizo vizuri kwa kuzingatia sababu zake zote. Baada ya hapo, ninafanya mpango wa hatua kwa hatua wa jinsi ya kulitatua. Mara nyingi, ninaangalia kama kuna resources au watu wengine wa kusaidia. Mimi napendelea kuzungumza na wenzangu au supervisor ikiwa tatizo ni gumu ili kupata maoni tofauti. Pia, ninahakikisha kuwa suluhisho linalopatikana ni la kudumu na halileti matatizo mengine.

Ndio, napenda kuogelea sana. Kuogelea hunipa na fasi ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo bada ya siku ndefu. Ninapo kuwa majini na hisi mwili unakua mwepesi na akili inatulia. Pia kuogelea nizoezi zuri kwa afya kwa sababu husaidia kuimarisha misuli, moyo na pumzi bila kuumiza viungo vya mwili. Zaidi ya hilo, kuogelea hunisaidia kuwa na nidhamu na kujiamini.

Mchezo ninaopenda katika olimpiki ni riadha. Kwa kuwa Kenya imekuwa na mafanikio makubwa sana kihistoria katika mchezo huu, mbio za olimpiki huonyesha kiwango cha juu zaidi cha uvumilivu na nidhamu. Nimekuwa nikifuatilia riadha kwa muda mrefu, hasa wanariadha mashuhuri wa Kenya. Ninakumbuka mchezo wa kushangaza wakati Eliud Kipchoge alishinda medali ya dhahabu ya marathoni kwa mara ya pili mfululizo kwenye olimpiki ya Tokyo. Ilikuwa ni wakati wa fahari kubwa kwa taifa la Kenya. Mwanariadha ninayempenda zaidi ni David Rudisha, bingwa wa zamani wa mbio za mita mia nane, ambaye alikuwa na uwezo wa kipekee wa kueka rekodi za dunia na kushinda dhahabu za olimpiki. Ninahisi msisimuko na furaha isio elezeka wakati wanariadha wa Kenya wanaposhinda medali. Ni tukio linalounganisha waKenya wote na kuleta kiburi kikubwa.

Kumbukumbu moja ya kutisha ambayo ni naikumbuka hadi sasa hivi ni wakati nilipotea usiku. Sikuwa najua kwenye nilikuwa, simu yangu haikuwa na mtandao na betri ilikuwa imeisha. Hakukuwa na mtu wa kuuliza na hivyo ndio hofu ilianza kuniingia polepole. Kila sauti ndogo niliokuwa nasikia, ilikuwa inonekana kubwa. Na mawazo yalikuwa yanakimbia haraka nikijuliza, ni nini kinaweza kutokea? Hali kama hiyo ilinifanya nijisikie sina msaada na ilinifundisha umuhimu wa kuwa makini, kujipanga mapema na kubaki mtulivu hata wakati wa hofu.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole. Mfumo huu unanisaidia kulinda simu na taarifa zangu binafsi kama picha, mawasiliano na akaunti za mitandao ya kijamii. Ninaiona kama njia salama zaidi kwa sababu alama za vidole ni za kipekee kwa kila mtu, hivyo si rahisi mtu mwingine kufungua bila ruhusa. Pia napenda mfumo huu kwa sababu ni waharaka na rahisi kutumia.

Mimi napenda kununua vitu ambavyo vinanipa value. Napenda kununua gadgets au tools za tech zinazo nifanya niwe more productive kama headphones nzuri, powerbank au accessories za simu na kompyuta. Pia napenda kununua nguo na viatu poa. Ambazo ni both comfortable na stylish. Napenda kitu kinaka fresh, kinaendana na outfits zangu na si kitu ambacho kita nichosha haraka.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kufuata hatua zilizo wazi ili ziwe sahihi na rahisi kueleweka. Kwanza nakusanya taarifa zote muhimu kama takwimu, matokeo ya kazi na maoni kutoka kwa wahusika. Baada ya hapo, napanga taarifa hizo kwa mpangilio mzuri kulingana na mada au malengo ya ripoti. Kisha naandika ripoti kwa lugha raisi na ya kitaalamu nikihakikisha hoja ku zina eleweka vizuri.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika taaluma yangu na kuwa na maisha ya yenye maana. Natamani kutumia elimu na ujuzi wangu kusaidia wengine kuleta mabadiliko katika jamii na kuwa mtu anayeleta tofauti. Pia, ningependo kuwa na udhabiti wa kifedha ili kuishi maisha yenye amani, kusaidia familia na kufikia malengo yangu binafsi.

Zawadi nzuri niliowai kupokea ni simu niliopewa na mtu wakaribu sana. Zawadi hiyo ilinifurahisha kwa sababu haikuwa tu kifacha thamani, bali ilionyesha upendo na kujali. Ilikuwa zawadi nilioitaji sana wakati huo, na ilinisaidia katika mawasiliano, masomo na kazi za kila siku. Kila ninapotumia simu hiyo, ninakumbuka hisia ya furaha na shukrani niliokuwa nayo nikipokea. Ndiyo maana naiona kuwa zawadi ya kipekee sana.

Somo la sayansi ambalo napenda sana ni biolojia. Napenda biolojia kwa sababu inanifunza jinsi viumbe hai ikiwa ni pamoja na wanadamu, wanyama na mimea wanavyofanya kazi na kuishi pamoja na mazingira yao. Kila somo lina mambo mapya ya kushangaza kama vile jinsi seli zinavyofanya kazi, mfumo wa chakula mwilini na jinsi viumbe huingiliana na dunia.

Kitu kinacho nituliza zaidi ni kutembea jioni karibu na bwawa dogo lililo karibu na nyumba yangu. Mara nyingi mimi hufanya mazoezi ya kunyoosha mwili na kupumua kwa kina kiasi kama meditation lakini si ile halisi. Nilianza kutumia njia hii ya kutembea na kupumua kwa kina nilipokuwa nimelemewa sana na mtihani. Rafiki yangu alinipendekeza nifungue dirisha ili nipate hewa safi na tangu wakati huo nilianza kufanya matembezi mafupi Kwa kawaida, matembezi huchukua dakika kama 20 ya ma 30 na mazoezi ya kupumua huchukua dakika kumi nyingine So kwa jumla, natumia dakika 40 kwa siku Baada ya kupumzika, mimi huhisi mwepesi sana kiakili na kimwili mkazo hupungua na ninaweza kulala usingizi mzito bila wasiwasi.

Napenda kunywa chai sana. Hasa asubui na jioni. Mimi huaanda chai yangu kwa kuchemisha maji, kisha naongeza majani ya chai na maziwa kidogo. Mara nyingi, mimi hunywa chai ya maziwa, lakini wakati mwingine, ninaweza kunywa kahawa laini. Mimi huanda chai asubui kabla ya kwanza siku yangu na tena jioni baada ya kazi. Ninaongeza maziwa safi na sukari kidogo ili kuongeza ladha. Ninafurahia kunywa chai yangu kwenye ukumbi wa nyumba yangu ni kitazama bustani bila kinywaji changu cha kawaida, ninaweza kuhisi uchovu na kupoteza umakini wangu.

Mimi ninaishi katika nyumba ya kisasa ilioko katikati ya jiji lenye shuguli nyingi. Ni mahali pazuri, karibu na huduma zote muhimu kama maduka na usafiri. Ninaishi katika nyumba ya kupanga yenye viumba vitatu. Eneo ni salama, linakelele kidogo na nina majirani wachache wenye urafiki. Nilihamia hapa miaka mitatu iliopita baada ya kupata kazi mpya. Ninapenda utulivu na urahisi wa kufikia huduma za mjini. Na ndio, ninahisi salama sana na ninafurahia sana kuishi hapa.

Mimi napenda kusherehekea mwaka mpya kwanjia rahisi lakini yenye furaha. Mara nyingi ninakaa na familia yangu au marafiki zangu. Tunakusanyika pamoja kwenye meza yenye chakula kizuri na vinywaji. Tunazungumza, tunacheka na tunashiriki mipango yetu ya mwaka mpya. Pia napenda kutumia munda kidogo kuangalia mwaka uliopita, kufikiria mafanikio niliopata na mambo ninayoweza kuboresha. Hii inanisaidia kwanza mwakampya nikiwa na mpango na malengo ya wazi.

Kumbu kumbu nzuri niliyokuwa nayo tangu utotoni ni zile nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu karibu na nyumba yetu. Tulicheka sana tukicheza michezo ya kawaida kama bao, kadi na kuogelea kwenye mito midogo wakati wa majira ya joto. Kila siku ilikuwa na shangwe na michezo, hakuna wasiwasi na kila kitu kilikuwa fresh.

Asubuhi zangu kwa kawaida ni za utulivu na nimezi panga vizuri ili kuhakikisha ninaanza siku nikiwa na nguvu na utulivu. Mara tu ninapokuwa macho, mimi hunyoosha mwili wangu kidogo, kisha naenda bafuni kunawa uso kupiga mswaki na kuoga. Kiamshakiwa changu ni chepesi sana. Mara nyingi ninakunywa chai ya maziwa na tunda moja au mbili kabla ya shuguli nyingine. Ninapenda kuamuka saa kumi na mbili kamili ya lfajiri ili kupata muda wa kutosha kabla ya kuanza kazi. Kabla ya kuondoka, ninahakikisha nimevaa ngu o safi, nimepanga mkoba wangu na kuangalia barua pepe zangu muhimu. Ninafurahia sana asubuhizangu, zinanisaidia kuwa na tija na kujianda kiakili kwa siku mzima.

Mimi huenda hospitali marachache tu kwa mwaka. Sio kila wakati, kawaida ni pale ninapohitaji huduma ya afya au kufanya uchunguzi wa kawaida. Kwa mfano, maramoja au marambili kwa mwaka ninaenda check-up ya afya. Au pale ninapohitaji matibabu madogo kama kupata dawa au kupima afya. Pia, wakati mwingine mimi huenda hospitali kushiriki katika huduma maalum kama chanjo au uchunguzi wa jicho au meno. Kwa ujumla si mara kwa mara sana, lakini ni muhimu kuhakikisha afya yangu ikosawa.

Likizo yangu ya ndoto ingekua ufukweni, ningependa sana kuenda Zanzibar au mahali pengine penye jua na bahari safi kama Maldives. Huko nitalala sana, nitaogelea na nitakula chakula kingi kitamu cha pwani. Ningependa kusafiri na familia yangu yote, kwa sababu tunahitaji muda wa kupumzika pamoja na kufurahia.

Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni Harry Potter and the Philosopher's Stone, kilicho andikwa na J.K. Rowling. Na kipenda kwa sababu muandishi ameunda ulimwengu wa kichawi na unavutia sana. Ni hadithi ya kubuni, aka Fiction, iliojaa matukio ya kusisimua na siri. Mhusika ninaye mpenda zaidi ni Hamion Granger, yeye ni mwelevu sana, mjasiri, na anaonyesha umuhimu wa elimu na urafiki. Nilisikia kuhusu kitabu hiki mara ya kwanza kutoka kwa mwalimu wangu wa shule ya msingi ambaye alikisoma darasani wakati mmoja. Hakika, ningependa kusoma vitabu vingine vyote vya muandishi huyu.

Ndiyo, napenda sana kupika. Kupika kwangu si tu shuguli ya kupata chakula, bali ni njia ya kupumzika na kujiburudisha baada siku ndefu. Napenda kujaribu mapishi mapya, kuchanganya ladha tofauti, na kuona jinsi chakula kinavyounda, ladha nzuri. Pia napenda kupika kwa ajili ya familia na marafiki, kwani inakua njia nzuri ya koenyesha upendo na kushirikiana nao. Wakati mwingine napika chakula rahisi kama wali na mboga, lakini pia napenda kujaribu mapishi changamano wakati nina mood ya creativity. Kupika kuna nifanya nijisikie huru na maranyingi hunisaidia kufikiria vizuri na kupanga mambo yangu ya baadae.

Harufu ni nayo ipenda zaidi ni harufu ya udongo baada ya mvua kubwa. Ni harufu ya asili, sio chakula, maua au manukato. Mimi huhisi harufu hii maranyingi hapa nyumbani. Hasa wakati wa mwanzo wa msimu wa mvua. Harufu hii inanikumbusha wakati wa utoto wangu nilipokuwa nikicheza nje na marafiki zangu baada ya dhoruba. Ninahisi amani na furaha nyingi sana ninapopata harufu hiyo. Inaleta hisia za mwanzo mpya na utulivu.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni kupanga programu, EKA programming. Ujuzi huu ni muhimu sana kwangu kwa sababu soko la ajira la siku hizi linahitaji ujuzi wakiteknolojia na ningependa kuunda programu zangu mwenyewe. Sijawahi kujaribu kujifunza kwa undani hapo awali, nimejaribu kidogo tu. Nimepanga kujifunza kupitia kozi za mtandaoni na kutumia muda mwingi kufanya mazoezi ya vitendo. Nilihisi kuwa wakati mzuri wakuanza ni sasa hivi. Kwa hivyo nimeanza kutafuta rasilimali.

Aina ya mziki ninayoipenda zaidi ni ya mapiano. Naipenda sana kwa sababu ni mchanganyiko wa kipeke wa midundo ya kiafrika na sauti za kisasa za nyumbani. Ina sifa ya kuwa na baseline nzito, sauti laini za kinanda na mdundo wa log drum ambao ni mgumu kupuuza. Ni mziki wa kisasa na unafurahisha sana. Kwa sasa, DJ wangu ninaempenda zaidini kabza dismal. Yeye ni mfalme wa amapiano na nyimbo zake zote zinaubunifu wa hali ya juu. Mimi husikiza amapiano mwishoni mawiki, hasa ninapokuwa na marafiki au kwenye shere ndogo za nyumbani. Pia ni mziki mzuri wa kusikiliza ukiwa unafanya mazoezi. Ninaposikiliza wimbo wangu ninaopenda kama vile sponono, ninajawa na furaha tele.

Mahali paki historia ningependa kutembelea ni misri, hasa kuona mapiramidi ya giza. Tangu ni kiwa mdogo, historia ya misri ya kale imenivutia sana kwa sababu ya ustaarabu wao wa mapema, sayansi na usanifu wa ajabu wa liokua nao. Ningependa kujionea kwa macho yangu jinsi walivyoweza kujenga mapiramidi makubwa bila teknolojia ya kisasa na kujifunza zaidi kuhusu mafarao na maisha yao ya kila siku. Pia, ningependa kutembelea makumbusho ili kuona mabaki ya kihistoria na kuelewa vizuri mchango wao katika maendeleo ya dunia.

Nguvu zangu kazini ni kadhaa. Kwanza, nina uwajibikaji mkubwa. Nikipewa jukumu nalichukua kwa umakini na kuhakikisha nimelimaliza kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Pili, nina mawasiliano mazuri. Naweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi na pia kusikiliza wengine. Jambo linalonisaidia kazi ya timu kuenda vizuri. Pia, ninauwezo wakupanga kazi na muda. Hivyo, naweza kushugulikia majukumu mengi bila kuchanganyikiwa. Nikotayari kujifunza mambo mapya na kupokea maoni ili nijiboreshe zaidi. Zaidi ya hayo ninasubira na utulivu. Hasa ninapo kutana na changamoto kazini. Jambo linalonisaidia kutafuta suluhisho badala ya kukata tama. Hizi nguvu hunisaidia kuwa mfanyikazi wa kuaminika na mwenye mchango mzuri katika kazi.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na mawasiliano na usimamizi wa muda. Mafunzo ya mawasiliano yalinisaidia kujifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kuwasikiliza wengine kwa makini na kushughulikia maoni au changamoto kazini kwa njia ya kitaalamu. Hii imeboresha sana uhusiano wangu na wenzangu pamoja na ufanisi wa kazi ya timu. Pia, mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi yamekuwa na mchango mkubwa. Yalinifundisha jinsi ya kuweka vipaumbele, kupanga ratiba na kukamilisha majukumu kwa wakati bila msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, mafunzo ya kutumia teknolojia na zana za kazi yamenifanya nifanye kazi kwa haraka na kwa usahihi zaidi. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenisaidia kuongeza ufanisi, kujiamini kazini na kutoa matokeo bora.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kadhaa. Kwanza, mzigo mkubwa wa kazi unaweza kuwa changamoto, hasa pale majukumu yanapo ongezeka na muda wa kuyakamilisha ukiwa mdogo. Pili, mawasiliano yasiyo eleweka vizuri kati ya wafanya kazi au idara tofauti yanaweza kusababisha mkanganyiko au makosa kazini. Pia, shinikizo la kufikia malengo linaweza kuleta msongo wa mawazo, hasa pale matarajio yanapokuwa makubwa.

Ndiyo, huwa natoa sadaka au michango inapowezekana. Ninaamini kusaidia wengine ni jambo la muhimu sana. Iwe ni kwa kutoa fedha, chakula, nguo au hata muda wangu. Wakati mwingine, nachangia kanisani kwa mashirika ya kusaidia watu wenye mahitaji au kusaidia mtu binafsi anayehitaji msaada. Kwangu, kutoa si kuhusu kile nilicho nacho, bali ni moyo wa kushiriki na kujali wengine.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kama pizza na pasta kutoka itali. Pamoja na baggers na fries ambazo ni marufu sana kutoka nchi za magaribi. Pia, nimeonja chakula cha kichina kama noodles na fried rice ambacho kinaladha tofauti kidogo na chakula chetu cha kawaida. Kujaribu vyakula vya kigeni kuna nifurahisha kwa sababu kuna nipa nafasi ya kujifunza tamaduni za watu wengine kupitia chakula. Ingawa si viyote nilivyo vipenda sana, baadhi yao vimenifanya nipanue ladha yangu na kuwa tayari kujaribu vitu vipya.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, huwa naanza kwa kupanga vizuri majukumu yangu. Kwanza, natambua kazi muhimu zaidi na kuweka vipaumbele kulingana na muda uliopo. Hii hunisaidia kujua ni kazi gani nifanye kwanza, na ni zipi zinaweza kusubiri kidogo. Pia, natengeneza ratiba au orotha ya kazi ili kufuatilia maendeleo yangu. Kila ninapokamilisha jukumu fulani, hunipa motisha ya kuendelea na linalofuata. Ninajaribu pia kuepuka vitu vinavyonipotezea muda kama matumizi ya simu bila sababu wakati wa kazi. Nikiwa na kazi kubwa au ngumu, mimi huigawa katika sehemu ndogondogo ili iwe rahisi kuisimamia. Pia huwa siogopi kuomba msaada au ushauri mapema nikiona kuna changamoto mahali.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwanjia ya heshima na kutochukulia kibinafsi. Kwanza, nafuatilia maoni kwa makini, nikiangalia nisehemu gani zinaweza kunisaidia kuboresha kazi yangu au kujifunza kitu kipya. Siogopi kuuliza maswali au kufafanua pale nisipoelewa sehemu fulani ya maoni. Pia, napima maoni hayo dhidi ya malengo yangu binafsi ili kuona ni yapi yanayoweza kutumika na ni yapi siyo ya muhimu kwa sasa. Hii hunisaidia kuboresha ufanisi na kufanya mabadiliko yenye maana badala ya kufanya marekebisho ya sio natija. Napokea maoni kama fursa ya kujifunza na kukua badala ya kukiona kama ukosoaji. Hii inasaidia kujenga mtazamo mzuri na kuendelea kufanya kazi kwa ubora zaidi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu inanisaidia sana katika mambo mengi ya kila siku, kuanzia mawasiliano na familia, marafiki na wenzangu wa kazi, hadi kupata taarifa muhimu kwa haraka. Pia, naitumia kupanga ratiba zangu, kueka vikumbusho na kufuatilia majukumu yangu ili nisikose mipango muhimu.

Majira yangu ninayoyapenda zaidi mjini Nairobi ni yale ya baridi na ukavu. Nairobi iko karibu na ikueta na haina majira ya baridi kama ulaya. Nakumbuka sana wakati wa kipupwe kwa sababu anga hua safi na mawingu kidogo jambo linalofanya iwe rahisi kuona mazingira vizuri. Ninafurahia sana kuvaa mavazi ya joto kama sweta na koti na kunywa chai moto asubuhi na jioni. Kwa ujumla, napenda majira haya kwa sababu ya utulivu wake na hali ya hewa yenye inanifurahisha na baridi kiasi.

Study muhimu zaidi kwa kazi yangu ni uwezo wa kuwasiliana vizuri. Kuwa na mawasiliano safi kuna saidia kueleweka na wenzangu, kushirikiana kwenye miradi na kuepuka mchanganyiko au matatizo yasiyo ya lazima. Pia, study za kupanga na kushugulikia muda ni muhimu sana kwani husaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kwa usahihi. Zaidi ya hapo, study za kutumia teknolojia ni muhimu pia kama kutumia kompyuta, simu na programu mbalimbali za kazi kwani zinafanya kazi iwe rahisi na haraka. Ushirikiano na uwezo wakufanya kazi kwa timu ni studi nyingine ya muhimu kwani maranyingi kazi huhitaji kuungana na wengine ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ya utoto ni kuhusu likizo ya krisimasi. Kila mwaka, familia yangu na mimi tulikuwa tunasafiri kuenda kijijini kuwatembelea bibi na babu yangu. Ilikuwa ni wakati maalum sana kwangu. Nani alikuwa pamoja nami, familia yangu yote, wazazi wangu, kaka zangu, binamu zangu wengi ambao walikuwa wamefika pia. Nyumba ya bibi na babu ilikua imejawa na furaha na kicheko. Kilicho fanya kumbukumbu hii kuwa maalum ni ile hali ya umoja na upendo. Tulikuwa tunacheza michezo ya jadi nje kama vile red day na bibi alikuwa anapika vyakula vitamu sana. Harufu ya chakula ilikuwa inatanda kila mahali. Sasa ninapokumbuka mambo hayo ninahisi furaha tele na nostalgia kidogo. Ninatamani sana kurudisha nyakati hizo rahisi na zenye upendo ilikuwa ni utoto wa ajabu.

Mchezo ninaoupenda zaidi kutazama ni soka. Ninapenda sana timu ya Arsenal inayocheza ligi kuu ya Uingereza. Nimekuwa shabiki wao tangu nikiwa mdogo sana. Ninapenda michezo hii kwa sababu ina msisimuko na ushindani mkali. Kila mechi ina mvutano wake na ni vigumu kujua nani atashinda hadi dakika ya mwisho. Pia, ni njia nzuri ya kuunganisha watu. Ninakumbuka mchezo wa kushangaza niliutazama msimu uliopita. Ambapo Arsenal ilifunga bao la ushindi katika dakika za lala salama dhidi ya Man U. Nilikuwa nimetoka nje na marafiki zangu kwenye mkahawa mmoja. Tulikuwa tumekata tamaa, lakini bao hilo liliturudishia matumaini. Tulishangilia sana kiasi kwamba nilihisi kama uwanja mzima ulikuwa unatetemeka. Kwa kawaida, napenda kutazama michezo nikiwa nyumbani na familia yangu au wakati mwingine kwenye baa au mkahawa na marafiki zangu. Hali ya kuwa pamoja na mashabiki wengine inafanya uzoefu wa kufurahisha zaidi. Wakati ninapotazama michezo, nahisi hisia mchanganyiko, kuna wasiwasi, furaha, na wakati mwingine huzuni wakati wa timu yangu inapofungwa, lakini mwishowe, upendo kwa michezo ndiyo unabaki.